Naam, mimi huwa nalala kwa masaa manane kwa siku. Hii ni huwa ni kwa sababu huwa nataka kupata usingizi unaotosha. Na niweze kupumuzika kwa sababu ninapotoka kazini huwa nahisi kama nimechoka sana. Kwa hivyo, huwa najitayarisha na kuhakikisha kwamba napata usingizi unaotosha.

Naam nimewahi fanya mazoezi ya yoga. Yoga ni mazoezi ambayo huwa nafanya wakati mwingine nikitoka kazini. Haya ni mazoezi ya akili na mwili ambayo huwa inanisaidia kutafakari mambo na pia kupumua. Kwa sababu huwa inanifungua mishipa ya pumzi na pia hua inanisaidia kuwa na usawa wa mwili na pia kuelimika kiroho.